Ili kuweka hafya nzuri mimi hujitahidi kula vyakula venye virutubishi kama vile matunda masafi mboga na pia hujitahidi kufanya mazoezi hata kama nikutembea kwa muda mchache. Kufanya yoga ilikupumzisha akili.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa teknolojia hasa matumizi bora ya kompyuta na programu zinazo zinazo raisisha kazi na pia matumizi mazuri ya fedha na rasilimali.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza na kukabili kisha hujitahidi kujifunza na kurekebisha na kuboresha pale ninapohisi mapungufu.

Kabla ya kulala mimi hufanya mazoezi yanayo pumzisha akili ili kuufanya mwili wangu kuwa mtulivu pia hujaribu kunywa maji au kinywaji cha baridi ili kutuliza mawazo yangu na kunifanya nitulie.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni hali ya wastani, siyo ya joto sana na siyo ya baridi sana. Hali hiyo hunifanya mimi kutulia na mawazo yangu pia kupumzika na kupata utulivu.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifunza kiurahisi na kukabiliana na hali yoyote kiurahisi ambayo ingenisaidia kufanya kazi yangu kwa urahisi na ubunifu mkubwa na hata kukabiliana na mabadiliko yoyote.

Asubui nilipoamka, jambo la kwanza nilimshukuru mungu, nikafanya mazoezi kidogo ili kuchangamsha mwili na kufanya akili zangu ziweze kufikiria kwa urahisi, pia niliingia kuoga na kufanya mambo madogo madogo.

Ninamkumbuka mwalimu dorcas ambaye alinifunza somo la kimombo. Darasa la sita hadi nane alikuwa mwalimu mzuri mcheshi na mkarimu na mwenye tabia za kujifunza kutoka kwake.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu hunirahisishia kazi hunirahisishia kufungulia vifaa vyangu kama vile simu. Na ni salama kwa sababu mtu hapati. Na si rahisi niandike.

Ninapopumzika, mimi hutafuta mahali patulivu penye upepo mwanana na ambapo hapana kelele ili kutuliza mawazo yangu na kutuliza pia mwili wangu na kufanya mawazo yaweze kupotea.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi waku. Kutumia muda vizuri na kutumia teknolojia. Ila najitahidi kutumia kupanga kazi zangu vizuri na pia kutumia teknolojia mpya itakayo stahili.

Ndio, napenda mziki wa jadi kwa sababu huniburudisha na hunifanya mawazo yangu kutulia na kunipa furaha uzoevu huu huwa mzuri wakati ninapo pumzika au kutuliza mawazo yangu.

Napenda mazingira ambayo ni matulivu. Yana hewa safi ambayo hayana kelele ili kunirahisishia kazi zangu na kufanya kazi kwa uwepesi mno bila kelele za watu au gari zozote. Kwa hivyo.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha dhamani ambacho ni mkufu niliopewa na mamangu ili kuweka kumbu kumbu za familia ambayo ni uridhi wa familia kutoka kwa babu hadi umenifikia mimi mjukuu.

Tukio muhimu katika maisha yangu, ni siku ya kuzaliwa kwangu ambayo hunikumbusha furaha ambayo mamangu. Na hata pia babangu alipata wakati walipo wakati mamangu alipo jifungua mimi na kujivunia kuwa mtoto wao.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni heshima na jinsi mtakavyo zoeana au uzoefu baina yenyu baina ya wafanyikazi. Muhimu ni heshima baina yenyu hukuza mawasiliano.

Ndiyo, napenda kupika haswa chapati au pilao. Hivyo ni vyakula ambavyo hufuraia kuvipika na pia vina ladha nzuri. Ninapovipika na watu ufuraia sana upishi wangu kwa sababu mimi ni bora kwa hivyo.

Ndio napenda hadithi za ajabu kwa sababu hufanya akili zangu hufikiria haraka na pia kuwa na maswali ya kubuni na husaidia akili yangu kupanuka na kufikiria kwa uwazi na kwa haraka sana mno.

Sana mimi hupenda mbwa au paka. Kwa sababu ni wanyama nnao weza kucheza nao na kuwafuga kwa uraisi mno. Pia mbwa huweza kutupa ulinzi wakati tunapovamiwa au wakati washida anaweza kupa ulinzi.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu vizuri, tena tuna ukaribu mkubwa na si ni marafiki wakubwa na hata tunashirikiana kwa mambo mengi na wanasiri nyingi, tuna siri nyingi baina yetu.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira wa vikapu. Mchezo huo hunifurahisha na kuniburudisha na pia hunifanya, niwe nafanya mazoezi na kufanya akili zangu kutulia.

Ninapopata kazi za dharura, huachana, kwanza, na kazi niliokuwa nafanya na kuipa kipaumbele ili kuikamilisha kwa muda unaostahili na kuhitajika. Kabla ya kuendelea na ile niliokuwa nafanya.

Nawakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kuwaonyesha mazingira na pia kuwaelezea jinsi tunavyofanya kazi na pia kuwaonyesha ofisi zao nitakapokuwa na kuwaonyesha kila mahali wanapohitaji kujua.